Mfanya biashara bora ninayemjua ni mmoja katika jamii yetu ambaye alianza biashara yake kutoka chini kabisa. Ninampenda kwa sababu ni mchapa kazi, mnyenyekevu na anajali wateja wake. Kitu cha ajabu alichofanya ni kubadilisha biashara ndogo kuwa kampuni inayotoa ajira kwa vijana wengi. Kutoka kwake nimejifunza umuhimu wa subira, nidhamu na kutokata tamaa. Ninahisi anafanya biashara kwa uaminifu na maono na hilo linanitia moyo sana.

Kwa kawaida naoga mara moja kwa siku, mara nyingi ya asubuhi kabla ya kwanza shuguli zangu. Lakini siku ambazo ni za joto sana au nimefanya kazi nyingi naweza kuoga mara. Mbili, kuwoga unisaidia ni jisikie msafi, mchangamfu na tayari kuendele na majukumu ya kila siku. Pia inanisaidiyanga niweze kutulia na niweze pia kufanya kazi zingine zangu.

Wakati wa baridikali mii napenda kuvaa nguo nzito, ili ni jiride na barindi, mara nyingi ukaa ndani anyumba, nakunywa vinywanji vya moto kama chai, supu, majimoto, na pia napumzika. Pia napenda kutumia muda huo, kusoma, vitabu, kuangalia filamu, kwa simu, au kwa televisioni, au kuwa na familia. Na pia, baridi kali hunifanya ni punguza shuguli za kujadi zaidi ya afya yangu.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuluka kwa parachuti, ningependa kujaribu kwa sababu hii mchezo unachanganya msisi muko na ujasidi. Pia nafikidia ungeweza kunisaidia kushinda hofu, kuongeza kujiamini na kuona dunia kwa mtaza motofauti. Ingawa unaogopesha kidogo na hisi ungekua uzoefu wa kipekee na wakukumbukwa na ningependa kufanya i mchezo.

Ndio, napenda kusikiliza radio, hunisaidia kupata habari, kusikiliza mziki na kufahamu kinachoendelea katika dunia, mahali penye niko. Pia mara nyingi husikiliza asubuhi au nikiwa njiani, ama nikiwa kwa gari. Pia napenda vipindi vya mazungumzo kwa sababu hunipa mtazama mpya, pia inanifurahisha, inanichekesha nasoma. Na pia radio huniboresha hisia na kunifanya nijisikie karibu na jamii.

Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uaminifu, mawasiliano mazuri, na pia uwezo wa kusikilizana na wengine na kuleta amani. Ni muhimu awe mfano mzuri, awe na maono, na ajue kufanya maamuzi saa hii juu ye ni kiongozi. Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa mnyenyekevu, mwenye subira na tayari kujifunza na kusoma kutokana na wengine. Sifa hizi husaidia kujenga imani na kuleta mafanikio katika timu au jamii.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayemujua ni Rebron James, ninampenda kwa sababu ni mchapa kazi, anakipaji kikubwa na anaongoza timu yake vizuri. Pia nakumbuka mchezo wake wajabu wambapo alifunga wa pointi nyingi na kubadilisha matokeo ya mechi pekee yake. Pia anaujuzi wa kupiga pasi, kufunga na kuongoza wachezaji wenzake kwa kiwango cha juu sana. Ninajisikia mwenye furai na msisimuko ninapomwona akicheza.

Kwanza ninapoanza kazi, napenda kupanga majukumu yangu ya siku ili nijue nini cha kufanya kwa mpangilio, huangalia barua pepe au maagizo muhimu, kisha najiwekea vipaumbele, hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa nimejipanga mtulivu na mwenye umakini, kwa njia hii nafanya kazi kwa ufanisi zaidi siku nzima.

Malengo yangu katika kazi ni kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Natamani kufanya kazi kwa bidii, kupata uzoevu zaidi na hatimai kufikia nafasi ya juu zaidi. Pia ningependa kuchangia mafanikio ya kampuni au taasisi ni nayofanyia kazi. Na kwa mtu anayeaminika katika kazi yangu kwa ujumla lengo langu ni kujenga kazi yenye mafanikio na maana.

Somo la sayansi ninalorilipenda zaidi ni biolojia, ninalipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa mwili wa binadamu, mimea, na viumbe hai kwa ujumla. Linanivutia kuenda jinsi maisha ya nayo fanya kazi na jinsi sayansi inavyotumika ili kuboresha afya na mazingila pia. Biolojia unifanya pia nipende zaidi kujifunza kwa maana inanisaidia kuilewa vitu mingi zaidi.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali nazingatia mawasiliano ya wazi na mara kwa mara. Tunatumia baruapepe ujumbe na mikutano ya mtandaoni ili kushirikiana na kufatilia kazi. Pia napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba za wengine. Kwa sababu njia kama hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kudumisha ushirikiano mzuri hata tukiwa mbali na wengine ambao tunao fanya kazi na wao.

Moza ya vitendo vya wema nilivyowahi kufanya ni kumsaidia jirani yangu mzee kununua baitaji na kubeba mizigo yake. Nilifanya hivyo kwa hiari kwa sababu niliona anaitaji msaada pia. Ilifanya nijisike furaha na kuridhika kuwona mtu mwingine anafuraia pamoja na mimi. Tangu wakati huo nimejifunza kuwa hata kitito kidogo hivi cha wema kinaweza kubadilisha siku ya mtu.

Ninajaribu kupanga muda wangu vizuri ili kutenga muda wa kazi na muda wa maisha binafsi Nikimaliza kazi na jitahidi kupumzika kutumia muda na familia na kufanya mambo ya nayonipa furaha Pia najifunza kusema hapana pale kazi na pozidi ili kulinda afya yangu Hi hunisaidia kubaki na usawa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kwa ujumla, mimi napenda chakula kisicho na mafuta mingi. Ninakipenda kwa sababu huwa kinanifanya nijisikie mwepesi, niko na afya na pia niko na nguvu zaidi. Ingawa mara kwa mara nakula chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha, mimi pia hujaribu kudumisha usawa kwangu. Afya ni muhimu kuliko ladha peke yake.

Kwa kawaida napenda kufanya mazoezi asubuhi, hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, akili iliyo wazi na hali nzuri ya moyo. Asubuhi pia hunipa nidhamu na hunifanya nijisikie mwenye tija siku nzima. Lakini hata hivyo, wakati mwingine nafanya mazoezi jioni kama ratiba inaruhusu. Kwa hivyo inategemea.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujenga taaluma imara na kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu. Natamani kuendelea kukuza ujuzi wangu, kupata uzoefu wa kina na siku moja kufikia nafasi ya uongozi. Pia ningependa kufanya kazi inayokuwa na mchango chanya kwa watu wa jamii kwa ujumla.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni mji wa kale wa Zanzibar, maarufu kama Stone Town. Ningependa kwenda huko kwa sababu kuna historia kubwa, majengo ya kale na mchanganyiko wa tamaduni pia. Nafikiri kutembea katika mitaa yake, kungeweza kunifanya nijifunze mambo mengi, kuhusu historia na uridhi wetu. Ingekuwa safari ya kielimu na ya kuvutia sana, ningepata hiyo na fasi.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu wengi tunasalimiana mara kwa mara na wakati mwingine tunazungumza au kusaidiana pale inapohitajika pia inanifanya nijisikie salama na karibu zaidi na jamii ninayoishi tunakuanga na uhusiano mzuri na majirani wangu na pia naonelea ni jambo muhimu sana kwangu.

Nitaboreshaje michakato ya kazi kwa kuangalia kwanza kinachoweza kufanyika kwa ubinafsi saidi nakusanya maoni kutoka kwa wenzangu napima kinachochukua muda mwingi na kutafuta njia rahisi au tazakiteknolojia kuboresha kazi Pia ninapenda kujaribu mbinu mpia na kufatilia matokeo kwa mana hii huwa inanisaidia kupunguza makosa kuokoa muda na kuongeza ubora wa kazi.

Ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi. Hasa pale mazungumzo yanapolenga uwelewa na sio mabishano. Naona ni muhimu kufahamu kinachoendelea katika jamii na jinsi maamuzi ya navyadhiri maisha ya watu. Hata hivyo napendelea mazungumzo yenye heshima na yanayojenga. Kwangu kusikiliza mitazamo tofauti ni jambo la muhimu sana.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila imara na kutobofya viungo visivyoaminika. Pia nasasisha vifaa na programu zangu mara kwa mara ili kuboresha usalama. Huepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo mtandaoni na pia natumia udhibitisho wa hatua mbili pale inapoezekana. Hatua hizi hunisaidia kupunguza hatari na kulinda taarifa zangu.

Ndiyo, ninapenda kuchora na kupaka rangi. Hunisaidia kuelezea hisia na mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Wakati ninachora ninahisi utulivu na furaha na pia hunisaidia kupunguza mawazo ni njia nzuri kwangu ya kupumzika na kujieleza. Kwa sababu, kupitia kuchora na pia kupaka rangi ina mambo mengi sana ambayo inasaidia mtu.

Moja ya uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni kusafiri peke eyangu kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ya kutisha kidogo mwanzoni lakini ilinifundisha kujitegemea na kujiamini. Nilikutana na watu wapya nikajifunza tamaduni tofauti na nikaona mambo niliokua nikiyasikiliza nikiyasikia tu. Uzoefu huo ulibadilisha mtazamo wangu wa maisha.

Weekend yangu mara nyingi hutulia zaidi kuliko siku za kazi. Jumamosi napenda kuamuka bila haraka kufanya usafi kidogo na wakati mwingine kutoka inje kukutana na marafiki au kukunywa kahawa. Jumapili mara nyingi huwa natumia munda mwingi nyumbani ni kipumzika, kusikiliza mziki pia ama kuangalia filamu. Kwa kawaida huwa na familia au na marafiki na wikendi hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa wiki mpya.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli navipenda kwa sababu huongeza uzuri na kujiamini na pia hunisaidia kuonyesha mtindo wangu. Hata hivyo, napendelea vipuli rahisi ambavyo ni vipesi na vina viandana na mavazi yangu. Kwangu, vipuli ni sehemu ndogo lakini muhimu ya mwonekano ju huwa inamata zaidi.

Hapana siwezi ishi siku ata moja bila teknolojia. Kwa maana teknolojia hunifunza vitu mingi sana. Ile kitu ambayo huwa siielewi kwa teknolojia, ile kitu ambayo huwa siielewi kwa hii namna ingine, huwa naitafuta kwa simu ili niweze kuielewa zaidi. Na hivyo, teknolojia ilikuja kutusaidia zaidi. So siwezi kaa siku hata moja bila kuitumia.

Ujuzi ninaouitaji kuhimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na mawasiliano. Ingawa ninafanya vizuri bado nataka kuboresha jinsi ninavyopanga kazi zangu na kutoa tarifa kwa uwazi zaidi. Kuhimarisha ujuzi huu kutanisaidia kufanya kazi na kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wengine. Ninaendelea kujifunza na kujipa changamoto ili nijiboreshe.

Ushauri ninge penda kumpa mtu mwingine ni ajiamini na asikate tamaa haraka. Ni muhimu kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele hata mambo ya napokuwa magumu. Pia ninge mshauri ajitunze kiafya na azunguke na watu wanaompa motisha kwa ujumla. Kujiamini na vumilivu vina mchango mkubwa katika makafanikio ya mwanadamu.